Sijawahi kwenda, tamasha mwenyewe, lakini kwa maelezo ya watu wengi, tamasha la muziki huwa na hisia ya kipekee sana. Muziki unapigwa kwa sauti kubwa, unautikisa kifua, watu wamejaa furaha, wakiimba mistari ya nyimbo wanazozijua, wengine wana ruka na kucheza bila kujali chochote. Taa za rangi zinawaka jukwaani na kuleta msisimko. Na msanii anapokuwa na mawasiliano mazuri na mashabiki unahisi kama kila mtu pale ameunganishwa na furaha moja kwa muda huo.

Kwa upande wangu, huwa najitaindi kunywa maji, litambiliza maji kwa siku. Ingawa kuna siku na kunywa zaidi, asa kama kuna joto hau nimechoka sana. Kwa sababu unajua maji, unisaidia nijisikize vizuri, nipate nguvu na mwili ubaki sawa. Hivyo, uanajikumbuusha kunywa maji mara kwa mara, hatakama sijahisi kiu sana.

Mwezi wangu ninaopenda zaidi ni disemba kwa sababu unaleta hisia za furaha na mapumziko. Karibu na likizo, hewa huwa safi kidogo na mara nyingi, watu wanaungana na familia na marafiki. Pia ni wakati wa kutia matumaini mapya na kukumbuka mafanikio ya mwaka mzima. Hali inafanya mwezi huu, ujisikie maalum zaidi kuliko mingine yote.

Ndio, napenda hesabu kwa kiasi fulani. Hasa zile zinazo nifanya kufikiria na kutatua changamoto. Kwa sababu zinanipa hisia ya kuridhika. Zikifanikiwa kupata jibu sahihi. Ingawa kuna baadhi ya maeneo mangumu kidogo ambayo hunichosha bado nazipenda kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio na kwaa umakini zaidi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajifunze kujiamini na kuwa mvumilivu na maisha. Kwa sababu si kila kitu kitaenda sawa mara moja. Na mara nyingi, ufanikio huja baada ya makosa na changamoto nyingi. Hivyo ni muhimu kujifunza kutokata tamaa na kujifunza kutokana na yaliyopita. Kusonga mbele bila kujilaumu sana na kujikumbusha kuwa kila mtu ana safari yake na muda wake wa kufanikiwa.

Kwa kawaida, napenda kueda sinema, labda maramoja, hau bili kwa mwezi. Asa nikisikia, kuna filamu zuri hau, niliyokuwa naisubiri kwa muda. Kwa sababu, ni njia nzuri ya kupumzika, kubadilisha mawazo, na kufurahia handithi nzuri kwenye skrini kubwa, bila bughdha za kawaida, za kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jitihada zangu yanafanikiwa. Kama kazi yangu, ikimalizika vizuri au kunatoa msaada kwa wengine. Hio hunifanya nijisikie kuwa na maana na thamani. Pia, changamoto mpya, zinanivutia, maana zinanilazimisha kutumi akili zangu. Kikamilifu na kujifunza vitu vipya kwa maoni mazuri kutoka wenzangu au viongozi wakinipa hisia ya kuthaminiwa. Njambo linalongeza hamasa ya kwendelea kufanya vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu inanipa utulivu wa akili na hisia ya kupumzika kabisa. Kusikia upepo wa bahari, kelele za mawimbi, na kuona maji yakitanuka, hunisaidia kusahau stress za kawaida. Ni kutembea ufukuweni, kukaa kimya nikitazama bahari, au kufurahia chakula cha baharini huwa ni muda mzuri wa kujipa nafsi na kufurahia maisha taratibu.

Kazi yangu ni kusaidia watu kupata taarifa, kuelewa mambo magumu kwa urahisi na kushirikisha ufahamu kwa njia ilio wazi na ya kirafiki. Kwa masomo ninapenda hasa yale yanayohusiana na sayansi, teknolojia lugha hesabu kwa sababu inanivutia kwa namna ya kufikiri kimkakati na kutatua changamoto. Kila mara ninajitahindi kutoa maelezo yenye maana, yenye mifano halisi na msaada unaoweza kutumika kwa vitendo. Yule mtu anayesoma na kuzungumza nami ajiskie amepata msaada wa kweli.

Ningependa kutembelea Japan kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee kati ya utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa. Nchi hii ina mantari ya kuvutia kama milima yenye theluji, miji yenye mwangaza wa taa, bustani za samurai na makumbusho ya kihistoria. Pia ningeoja vyakula vyao vya kipeke, nika jifunza tamaduni na mila yao na kuisi jinsi maisha ya kila siku ya naeza kuwa na mchanganyiko wa utulivu na msesimiko. Japan inatoa uzoefu wa kipeke wa kuona tofauti za dunia kwa jicho la kwanza.

NDio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye dunia ya kufikiria iliyo jaa asili, mshangao na ubunifu, zinazo nifanya nitafakari mambo yasiyo ya kawaida na kuona maisha kwa mtazamo tofauti. hAsa pale ya hadithi inapochanganya uhalisia na mambo ya kufikiria kwanjia inayoburudisha na kuwacha mawazo mengi baada ya kuimaliza.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani. Si kwa kubadilisha kila kitu bali kurudia. Nikiwa na akili nilionayo sasa ili, nifurahie zaidi muda. Nijali kidogo hofu zisizo za lazima. Nichukue nafasi zaidi na kuthamini watu. Na fursa mapema kabla muda haujapita haraka.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na zile muhimu zaidi au zenye muda wa mwisho karibu. Kisha kuendelea na kazi zinazohitaji muda mrefu au umakini mkubwa. Pia huwa na ratiba ya hatua kwa hatua. Nikigawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo na ndogo ili ziwe rahisi kushughulikia na kuacha muda wa mapumziko kati yao ili nipate nguvu na kufikiria kwa uwazi. Hii inanisaidia kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ubora zaidi huku nikiwa na utulivu wa akili.

Wakati wa wasiwasi, napendelea kupumzika na kuchukua muda kidogo kuzungumza na nafsi yangu. Kama vile kupumua kwa kina, kupanga mawazo kwa mpangilio au kufanya kitu, kinachonifanya nijisikie tulivu kama kusomwa au kusikiliza muziki. Pia, mara nyingine husaidia kuandika au kuweka matatizo kielezo ili kuwa na suluhisho wazi zaidi. Kwani kufanya hivyo kunapunguza kuchanganyikiwa na hunipa hisia ya kuwa na udhibiti zaidi juu ya hali yangu.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu, zaidi, hasa ligi kuu na mashindano makubwa. Kwa sababu inamvuto mkubwa, ushindani wa kiwango cha njuu na kila mchezo unanjazo na mshangao na mbinu za kipekee, za wachezaji. Pia, napenda, michezo ya riadha, kama mbia za umbali mrefu, au mashindano ya olimpiki kwa sababu uniachia moyo, uona jinsi, wanariadha wanavyo shirikiana na kushinda changamoto zao, binafsi. Kwa kifupi, michezo ninayoitazama, unifuraisha, univutia na unipa msisi mko wa kipikee.

Rangi ni nayo pendezwa nayo ni blue kwa sababu inatoa utulivu na amani ikinipa hisia ya upweke wa kustahafu kidogo na pia kuhimiza mawazo safi. Blue pia inanikumbusha hanga na bahari vitu vinavyo toa hisia za uhuru na upendo wa asili. Hivyo ni rangi inayonifaha kuzingatia na kuzungukwa nayo katika maisha ya kila siku.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi yangu kwa mpangilio wa umuhimu na muda wa mwisho. Nianze na zile zinazo hitaji ya haraka au zinazoadhiri zaidi matokeo ya kazi. Pia hugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogo ndogo, zinazoweza kufanikishwa. Nikihakikisha nina ratiba ya mapumziko ili niondoke uchovu na niondoe uchovu wa akili. Na mara kwa mara hufuatilia maendeleo yangu ili kuboresha ufanisi. Hii inasaidia kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ubora. Huku nikiwa na utulivu wa akili na nidhamu.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu inanipa burudani ya papo kwa hapo. Inanifanya nijisikie kama niko karibu na watu wengine kupitia vipindi na sauti za watangazaji na pia hunisaidia kupata muziki mpya, habari na mijadala ya kuvutia bila kuhitaji kuchagua sana. Ni kama rafiki anaesindikiza shughuli za kila siku.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na watu wake, wengi ni wakarimu na wanamazoea ya kusalimiana, jambo linalofanya nijisikie niko nyumbani kweli. Pia napenda huraisi wa kupata vitu muhimu karibu, kama maduka madogo na uduma za kila siku, na hali ya kujuana kidogo ambayo uleta usalama na mshikamano kati ya majirani.

Ningependa kujifunza kijapani kwa sababu inautamaduni wa kipekee na maandishi yake nitafauti kabisa na yote niliyo ya jua. Jambo, linalonipa changamoto ya kiakili na furaha ya kujifunza kitu kipya. Pia, kujuwa kijapani, kuna nifunguwa fursa ya kuelewa tamaduni, fasihi na historia ya hinchi, hiyo moja kwa moja bila tafsiri.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kusimamiwa kuliko kusimamia. Hasa kwa sababu, kunanipa nafasi ya kujifunza, kupata mwongozo na kuboresha uwezo wangu bila shinikizo kubwa la kuwajibika kwa wengine. Ingawa pia ninaona thamani ya kusimamia pale, ninapokuwa na uzoefu wa kutosha, kwa sababu kuna nipa fuzo ya kusaidia wengine kukua na kufanikisha malengo yao.

Kwa kawaida nakaa hadi kama saa tano hivi au saa sita usiku, hasa kama kuna kitu muhimu nafanya au nimeshikwa na mawazo mengi. Lakini nikihisi nimechoka sana hujaribu kulala mapema zaidi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Dio, mara nyingi ununuwa vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa munda. Naweza kuagiza chochote ni kiwa nyumbani, kulinganisha bei ya haraka na kulipa papo hapo bila usumbufu wa kuenda dukani. Asa kwa vitu vidogo, au ambavyo tayari na vijua.

Nashugulikia muda wa mwisho kuwa kuanza kufanyakazi ambazo zina tarehe ya mwisho kuanza na kuzipanga hatua kwa hatua ili nisizidi nguvu zangu. Pia hujaribu kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo zinazoeza kufanikishwa haraka. Nikihakikisha kila hatua inakamilika kabla ya kuendelea na nyingine. Inasaidia kuepuka msongamano, kupunguza "stress". Na kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati bila dharau kubwa.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuanza kwa kuelewa tatizo kwa kina, kuona chanzo chake, jinsi kina vyoathiri kazi, na ni nani au ni nini kina husiana nalo. Kisha napatia suluhiso chache zinazowezekana, nikilinganisha faida na hasara za kila moja, na kujaribu kutumia mbinu rahisi, lakini yenye ufanisi kwanza. Ikiwa tatizo ni kubwa, hugawanya kuwa hatua ndogo ndogo, nikifuatilia kila hatua kuona inafanya kazi kama inavyotarajiwa. Huku nikiangalia maoni ya wengine ili kuboresha soluhisho kabla ya kuhitimisha.

Mchezaaji niliependezwa nae ni Leonel Messi kwa sababu sio tu ujuzi wake wakipekewa kucheza mpira wa migu mbali pia jinsi ya anavyocheza kwa unye nyekevu, akili na mbinu za kuvutia. Uku akichangia timu yake kwanjia ya kushangaza na maranyingi akifanya mashabiki wake wajisikie kufuraha na mshangao kila mchezo.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio. Ambapo kuna muanga wa kutosha, viti, vina vyofaa na upatikanaji wa vifaa vyote, muhimu. Pia, napenda pale ya mapo watu wanashirikiana kwa heshima na msahada. Kwani mazingira ya haina hiyo uongeza umakini, hurahisisha, ubunifu na kufanya kazi kuwa yenye raha, badala ya kuchosha.

Kwanza, napanga kazi zangu na kuangalia ni hipi muhimu zaidi hau yenye munda wa mwisho, ukaribu kisha, hugawa kazi kubwa, kuwa sehemu dogo dogo, hili ziwe rahisi kushugulikia. Pada ya hapo, huanza na hatua ya kwanza, nikiakikisha kila kitu kinafanywao kwa umakini kabla ya kuendelea na nyingine. Uku nikijipanga, munda wa mapumziko kidogo hili niondoke, uchovu wa akili.

Napenda mziki unaochanganya midudo, yenye nguvu na maneno yenye maana kwa mziki wa pop na jazi kwa sababu hunipa hisia ya furaha na utulivu kwa wakati moja. Pia napenda mziki unaoburudisha lakini pia unanifundisha kitu kipya. Kama nyimbo zenye historia au simulizi kwa hivyo kusikiliza muziki kwangu si burudani tu bali pia ni njia ya kujifunza kuhisi hisia mbali mbali.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia ya kufuraiya na familia na marafiki. Kama kula pamoja, kucheka na kushiriki zawandi dogo. Pia ni munda wa kukumbuka mafanikio ya muaka uliopita na kupanga matarajio mapia. Kwa hivya, sheree huwa siitu fura, bali pia ni wakati wa kutafakari na kushukuru kwa yote niliopita.

Asubuhi hii, nilianza kupima ratiba yangu ya kazi na kuangalia ni mambo gani muhimu zaidi kufanya leo. Baada ya hapo, nilifanya kazi ndogo ndogo za kupanga taarifa na kuandika maelezo kwa njia iliyo rahisi kueleweka. Kisha, nikapumzika kidogo na kusikiliza muziki wa utulivu ili kuanza siku kwa utulivu na kwa nguvu.

Ndiyo napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole pale inapowezekana. Kwa sababu ni rahisi, araka na salama zaidi kuliko kuandika nyuila kila mara. Pia, kuna lida tarifa zangu binapsi na kunipa hamani ya akili kuwa vinafaa. Kua, vifa viyangu avita ingiliwa bila idhini yangu.

Napenda chakula cha jadi kama wali wa samaki wakupikwa kwa mbinu za kienyeji kwa sababu ni tamu kinanipa nguvu na kina ladha ya kipekee inayokumbusha utamaduni wa historia ya jamii. Pia ni chakula kinachofaa kushirikiana na familiya au marafiki jambo linalongeza furaha wakati wa kula.

Shughuli yangu ninayopendezwa nayo ni kusoma na kujifunza mambo mapya hasa yale yanayo husiana na sayansi, teknolojia na hadithi za kuvutia. Hii hunipa furaha kubwa kwa sababu sio tu inanipanua ufahamu bali pia hunifanya nifikirie kwa undani. Nitengeneze mawazo mapya kuunda suluisho za changamoto mbalimbali.

Uzoefu wa kazi hambao umenifudisha zaidi ni pale nilipo shugulika na miradi changamano ilio na muda mfupi wa kumalizika. Uzoefu huo umenifundisha umuhimu wa kupanga kazi kwa mpangilio, kushirikiana na wengine kwa uwazi, kuwa mvumilivu wakati mambo hayaendi kama nilivyo tarajia na pia kunifundisha jinsi ya kushugulikia changamoto kwa ubinafsi na ubunifu pandala ya kukasirika. Kwa ukweli, kila changamoto ni darasa la maisha lenye mafudizo umuhimu.

Mwandishi niliyepedezwa naye ni Paulo Kohelo kwa sababu anaadika vitabu vyenye mafunzo ya maisha, yenye hisia za undani na hadithi zilizo hamasisha mtu kutafakari juu ya ndoto, upendo na safari ya kibinafsi. Uandishi wake ni rahisi kueleweka, lakini wenye nguvu unaokufanya ujisikie umeunganishwa na hadithi na mafunzo yake kwa namna ya kipekee.

Wakati wa mapu mziko kazini napenda kuchukua muda kidogo kupu mzika na kutuliza hakili. Kama kusikiliza mziki wa utulivu, kunywa kinywaji kipya au kutembelea kidogo ili kupunguza uchovu. Mara nyingine pia huwa ninatumia muda huo kupanga hatua zifuatazo za kazi ili kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Mapumziko humsaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri bila kushindwa na uchovu.

Mara nyingi huwa nafua nguo kama mara mbili hivi ama tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo zilizochakaa na aina ya shughuli nilizonazo za kufanya. Hii inanisaidia kuhakikisha nguo ziko safi, zimepumzika na tayari kutumika. Huku pia nikiepuka kutumia maji na nishati kupita kiasi.

Ninapo jitambua na kushugulikia udhaifu wangu kazini kwanza huwa naangalia ni maeneo gani haswa ninayohitaji kuboresha. Kama vile muda wa kufanya kazi, umakini wa maelezo madogo au jinsi ya kushughulika na changamoto zisizo tarajiwa. Kisha hugawa hatua dogo dogo za kujiboresha kama kupanga ratiba ya kazi kwa uangalifu zaidi, kuomba msaada au maoni kutoka kwa wenzangu na kutumia zana au mbinu rahisi na kuongeza ufanisi. Pia huwa najaribu kujifunza kutoka kwa makosa bila kujilaumu nikizingatia mafanikio madogo kama hatua za kuendelea kwani hatua dogo hizi husaidia kuimarisha uwezo wangu hatua kwa hatua na hunipa uhakika wa kufanya kazi bora bila kubeba wasiwasi usio na maana.

Ndio, napenda kuunyo maziwa asa asubui au kabla ya kulala kwa sababu unipaisia ya utulivu na unisaidia kujisikia nimeshiba vizuri. Pia, nayapenda kwa sababu unirahisi kuyachanganya na vitu vingine kama chai, kahawa au nafaka na najua yanasaidia kuupa mwili nguvu na afia kwa ujumla.

Ni na mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu wananifudisha mambo mengi ya maisha na hunipa mwongozo wa busara kutokana na uzoefu wao. Maranyingi huwa tunapendana, tukishirikiana hadithi, shahuku za maisha na mafundisho ya heshima na utulivu. Jambo linalo nifanya ni jisikie salama kudhaminiwa na kuunganishwa zaidi na familia yangu. Pia huzidi kunipa msumbuko na msukumo wakujifunza na kuwa bora katika mambo mbali mbali maishani.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye furaha na marafiki zangu kama kukaa pamoja tukiongea na kucheka, kusikiliza muziki na kutazama mechi au filamu, na wakati mwingine kutoka kula au kutembea tu bila mpango maalum. Kwa sababu muda huo hunipa amani, kunipunguzia stress na kunikumbusha thamani ya kuwa na watu wanaokujali.